Kwa kweli katika maisha ya binadamu, kazi ni kitu ambacho ni cha maana, zaidi ni kitu ambacho kila mtu anafaa. Kuamka asubuhi kwenda kazi, kuamka asubuhi kwenda kutafuta riziki. Kwa sababu pila riziki kweli mtu aezi kafanikiwa kimaisha, mtu aezi kujiudumu kimaisha, mtu aezi kununua zile vitu zina bidhaa ambazo, anaziitaji kimaisha. Na kwa kweli kazi ingawaje ni ngumu lakini kwa maisha ya binadamu ni lazima basi kila mtu aamke. Kila mtu afanye kazi iwe ni mchana, iwe ni usiku, lazima tu binadamu, aamke afanye kazi. Na mimi kweli kweli mimi hufanya kazi na maramingi, maranyingi. Kazi hukuja na tatizo, kazi hukuja na mambo mengi ambayo ni si mazuri. Sa zingine kazi ni ngumu, sa zingine kazi ni mingi, sa zingine kazi si rahisi, na kwa hivo kama binadamu lazima nijitayarishe, nijue jinsi ambayo nitangangana na kujikaza ili nifanikie kimaisha, kusu juhudi tu mingi ya kazi. Wakati wa msungo wa kazi kweli hua nafanya mambo kathaa yaliyo nisaidia kutuliza akili kupanga upya mawazo wangu na kurejesha ufanisi kazini na pumzika kwa maksudi tu nikihisi kazi imezidi au mawazo ya mechanganyikana nachukua mapumziko mafupi ya dakika tano hadi kumihivi hua nainuka tu na jinyoosha mwili. Au kutembea kidogo. Hii hnisaidia kuondoa uchovu. Kwa mwili na mwili wa akili na mwili kabisa na mara nyingi. Nikirudi kazini mawazo huwa wazi zaidi kuliko kabla. Nisi jafanya mambo haya yote. Napanga upya kazi zangu kwa kuweka vipaumbele. Msongo mara nyingi hutokea pale kazini. Zinapo kuwa nyingi na hazijapangwa. Hivyo kwa uandika orodha ya kazi zote, kisha na ziorodesha kulingana na umuhimu na muda wakukamilisha. Kazi kubwa uzigawanya katika sehemu ndogondogo hili, zionekani rahisi, azisizotesha. Hatua hii hunipa uthibiti na kweli kweli hupunguza presha kweli. Kwa mara nyingine mara nyingi pia miufanya na tumia mbinu za kupumua na mbinu za kutuliza akili. Kupumua kwa kina kwa dakika chache tu nisaidia kupunguza msongo na mapigo ya moyo kweli kweli. Wakati mwingine utafakari tu, mimi hutafakari au kufunga macho na kuzingatia pumzi tu, binu hizi huwa zimenisaidia sana kuondoa mawazo hasi na kunirudisha katika hali utulivu, hali ambayo naezatumia, kufanya kazi yangu bila tashwishi, kufanya kazi yangu bila presha mingi. Mimi huongea na mtu ninayemuamini, niko na watu wengi sana mimi nawaamini, na hivyo na watafuta na mtafuta tamoja na mongelesha, ninaweza kuwa rafiki, fanyikazi, mwenzangu au mshauri, kuzungumuza kuhusu uchangamoto kazini, hunisaidia sana kupunguza mzigo wa mawazo na wakati mwingine, hupata ushauri au mtazamo mpya ambayo sikuwa na awali. Kushirikiana mawazo husaidia sana kupunguza msongo. Halika thalika mi bado na jitahidi kudumisha mtindo mzuri wa maisha. Hata nje ya kazi hii ni pamoja na kulala vya kutosha. Kula chakula bora na hata kufanya mazoezi. Kuenda kupiga mbizi kule. Kucheza mpira wa kadanda. Mwili unapokuwa na afya akili pia hua. Nimegundua pia hua imara zaidi na uwezo wakukabiliana na msongo sana uongezeka. Wakati mwingine pia miusikiliza muziki ni naupenda au kufanya shugli ni nazo furahia ili kuondoa mawazo ya kazini. Kwa kweli mimi naezasema kujumla kumba msongo tu wa kazi ni jambo la kawaida lakini namna tunavyo kubakabiliana nazo ndio muhimu zaidi. Kupumzika, kupanga kazi, kutuliza akili. Kuzungumuza tu nawatu wengine na kujitunza kibinafsi mi hunisaidia sana. Kubaki mtulivu mwenye mwelekeo na mwenye ufanisi kazini hata wakati mwingi wachanga moto.

Kwa kweli, ushirikiano ni kitu ya maana na kitu muhimu sana katika maisha ya kila binadamu. Mimi huwa nasema binadamu haezi jisimamia yeye mwenyewe. Lazima tuuwe watu ambao tunapenda kushirikiana na wenzetu. Tukue watu ambao tunaeza fanya kazi pamoja. Tukue watu wambao tuneza tembea pamoja. Kushiriki mambo mingi. Ushirikiano ya watu na timu ni kitu ya maana sana kwa sababu. Pia ufanya kazi kuwa rahisi, ufanya vitu zinaenda sambamba, ufanya kazi si mingi, hailegezei mtu moja, hailegemei mtu moja, kazi tukiwa tunafanya kwa timu ni kitu ya maana, mimi binafsi, mimi napenda kushirikiana na timu, mimi napenda kushirikiana na watu, tukifanya shughli fulani, tukifanya kazi fulani, na hata si lazima tutushirikiana tukiwa kwa kazi, tunaeza shirikiana kufanya mchezo, kufanya kuenda kufanya mazoezi pamoja, tunaeza shirikiana na kuongea tu, kupiga gumzo tu, pamoja tu na iyo unipa furaha mno mno, furaha ribo ribo kweli. Ninapo shirikiana na timu, mi ufuata mbinu kadaa zinazosaidia kujenga ushirikiano mzuri. Mawasiliano ya wazi na mafanikio ya pamoja. Mawasiliano, mimi si mtu wa kuficha ficha maneno. Mimi nikona, mimi nasema ukweli, nasema mambo ambayo yako wazi. Mambo siya fiche, mambo yako wazi. Kwanza mimi kweli mawasiliano mazuri ni msingi wangu mkuu, huwa nasikiliza kwa makini maoni ya wenzangu na kutowa mawazo yangu kwa uwazi na heshima. Ninatambua kuwa kila mtu anamtazamo na uzoefu tofauti, hivyo kusikiliza hunisaidia kuelewa vizuri zaidi malengo ya timu. Kwa sababu kila mtu ako na mtazamo tofauti na kwa sababu kila mtu ako na uzoevu tofauti ni muhimu mimi kupatia watu nafasi basi wakujiongelelea nafasi wakusema yale ambayo wanataka kusema. Nafasi ya kusikiza pia mimi niweze kujua mingi kuhusu mambo ambayo nafikiria mimi najua. Kweli mimi pia ushirikiana majukumu kwa uwazi ni muhimu kwangu. Ninakikisha kila mshiriki watimu anaelewa majukumu lake na wajibu wake. Pale inapo itajika niko tayari kusaidia wenzangu au kuchukua jukumu zaidi ili kwakikisha kazi inakamilika kwa wakati na kwa ubora unaotarajiwa wakati mwingine huku kwa timu lakini kuna mwingine analegea mimi huwa napenda nikienda pale mimi namsaidia hili angalau kila mtu akuwe tumefanya hile shughuli imetuleta hapa kwa sababu kwa timu kuna wale wenye wako watafanya mambo pole pole na wamalize pole pole. Kuna wale pia watafanya haraka na wamalize haraka. Kwamba shughuli kweli inataji haraka kweli itabidi mimi niingie pale. Nisaidie wale ambao wanafanya pole pole. Ili tufanye kazi kwa bidii haraka haraka inavyo takikana. Kweli mimi na dhamini kazi ya pamoja na kuheshimu tofauti kwa sababu watu huwa huwa na mtazamo chanya, na jiepusha na miguguru isiyo ya lazima. Na ninapokutana na changamoto, mimi ujaribu kweli kuzitatua kwanjia ya heshima, kwanjia ya mazungumzo na ushirikiano badala ya lawama. Mimi sipendi lawama. Hunisaidia kudumisha mazingira mazuri ya kazi. Kweli pia mimi natoa na kupokea mrejesho kwa uwazi na kwa kujenga. Kurejea ama kupokea mrejesho ni kweli inasaidia kwa mtu kuendelea kufanya vizuri na kurekebisha mahali ambayo amekosea. Ninatambua kjwa mrejesho usaidia timu kukuwa na kuboresha utendaji wao. Ninapotoa mrejesho hufanya hivyo kwa heshima na kwa lengo la kuboresha si kukosoa tu kwa lengo la kuboresha kweli kabisa mimi bado ninachangia mawazo na kuchukua atua. Sikaangi kimya ninapopata wazo linaloweza kuboresha kazi au mchakato watimu na lishiriki. Pia ninahakikisha ninatimiza majukumu yangu kwa wakati kwa sababu uwajibikaji wangu binafsi uwadhiri mafanikio ya timu mzima. Nisipo ajibika mimi mwenyewe. Timu mzima itaadhirika. Nisipo wajibika mimi mwenyewe nani ataadhirika. Kweli kila mtu anafaa uchukue shughuli zake. Nina amini kuwa ushirikiano wa kweli utokana na mawasiliano, utokana na heshima utokana na wajibikaji na pia kusaidia na ndizo kanuni ninazotumia mimi kila.

Mimi husema kila siku na mimi husema mara kadha wa kadha kuwa binadamu haezi ishi peke yake. Binadamu haezi jihudumu peke yake lazima tukuwe watu ambao tunajua kuomba msaada tukuwe watu ambao tunajua kushirikiana na wenzetu. Mimi napenda kushirikiana na watu. Na kwa sababu ya ushirikiano unapata ni rahisi sana ukiwa na shida fulani kuomba msaada ukiwa wewe unapenda na watu. Ni rahisi sana wakati uko na shida kuomba msaada. Ni mzuri sana wakati unahitaji usaidizi. Kuomba huo usaidizi because uko na uwazi na watu. Mara nyingi mimi huwa nasalimia watu kwa furaha mara nyingi mimi huwa naongea na watu kwa furaha. Mara nyingi mimi hakuna mtu mimi huwa nakosea. Na kwa hivyo ni rahisi kwangu wakati nahitaji usaidizi kazini. Wakati nahitaji msaada kazini ni rahisi kuiomba. Kwa sababu nimejenga ile uhusiano bora kati yangu na wanaofanya kazi na mimi. Nimejenga ile furaha kati yangu na wanaofanya kazi na mimi. Kwa sababu hiyo tu, hata hao wenye tunafanya nao kazi ndio huwa wanauliza jamani unahitaji usaidizi. Kwa sababu wanajua kwamba mimi ni mtu ambaye napenda kushirikiana na watu na mimi mtu ambaye napenda kuishi na watu kwa amani. Wakati ninapohitaji msaada kazini kweli. Mi huchukua hatua kadha tu ili kuhakikisha kazi inaendelea vizuri na kwa ufanisi. Na hiyo naichukua kuhakikisha pia mambo yule ambaye ananisaidia. Nimemwomba usaidizi. Pia kazi yake haijalegea. Pia yeye anamaliza kazi yake. Lakini pia anapata nafasi tu ya kuja pia mi kunisaidia. Kwanza kabisa mi natambua wazi. Ninachohitaji. Najiuliza ni sehemu gani ya kazi imenipa changamoto. Na ni je ni uelewa wa majukumu, muda au ujuzi fulani hunisaidia kuomba msaada kwa njia iliyo wazi na sahihi. Kwa sababu nayaelewa kweli. Kila mtu ako na uelewa tofauti. Kila mtu ako na ujuzi tofauti. Kuna ujuzi niko nayo na kuna ujuzi mtu mwingine ako nayo yenye mimi sina. Nikiona uko na ujuzi ya mtu mwingine yenye mimi sina. Na nahitaji kuitumia. Itabidi nimeomba huyu mtu msaada. Aje tu anisaidie kweli kabisa hii hunisaidia kuomba msaada. Kwa njia wazi. Na sahi mi huuliza msaada kwa kati. Sinzii kuendelea kubahatisha au kuchelewa huwasiliana. Mi huwasiliana mapema na msimamizi wangu au mfanyikazi mwezangu anayehusika. Kuomba msaada mapema huzuia makosa makubwa. Na huokoa muda kweli, hakuna haja mimi ningoje kwa mara nyingi wakati wa mwisho ndio nakuja, wakati wa mwisho ati ni niombe msaada hapana, naomba msaada mapema, ndio pia mambo makubwa, kama makosa makubwa, yasifanyike. Mimi bado huuliza kwa heshima na uwazi, ninapowasiliana, mi huelezwa, ninachofahamu, tayari na ninachohitaji kufafanuliwa zaidi. Hii huwafanya wengine, waelewe haraka na kutoa msaada unaofaa. Kweli bado pia mi huwa tayari kusikiliza na kujifunza. Mimi ni mtu napenda kujifunza, mimi na mtu napenda kujifunza kutoka kwa watu wengine. Ninapopewa maelekezo au ushauri. Mi husikiliza kwa makini, huandika muhimu na kuuliza maswali ya ziada pale inapobidi. Hii hunisaidia kuboresha ujuzi wangu na na bado kuepuka matatizo kama hayo siku zijazo. Mi bado nashukuru na kutumia nilichojifunza. Kweli watu wanajifunza na wana hawatumii ile ambao ujuzi wamepata. Mimi natumia ujuzi ambao nimepata kwa nilichojifunza. Mi huonyesha, hii huonyesha shukrani kwa msaada niliopata na huhakikisha na tekeleza maelekezo niliopokea. Pia mi hutumia maarifa hayo kusaidia wengine endapo watakutana na changamoto zinazofanana. Changamoto saa zingine hufanana na nikishapata ile ujuzi mimi bado naenda na nasaidia watu wengine pia wasi wasishindwe kufanya kila ambacho nilishindwa kufanya. Kwa ufupi tu mi naeza sema naamini tu kuwa kuomba msaada, si udhaifu, bali ni njia ya kujifunza, mimi ni njia ya kushirikiana, na ni njia bado ya kuhakikisha mafanikio ya pamoja kazini, mafanikio ya pamoja inahitaji ushirikiano, inahitaji kuomba msaada, na inahitaji watu kuja pamoja kutekeleza jukumu.

Kwa kweli kila mtu akona mambo ambayo ye mwenye anapenda na kila mtu akona kile ambacho akifanya anahisi akiwa akosawa zaidi. Kwa sababu kuna mambo ya kusoma na kuna mambo ya kuandika. Kwa kweli mimi niko na rafiki anapenda kuandika, niko na muingine anapenda kusoma, nikona wengine wanapenda zote kusoma kuandika. Mimi mwenyewe kuandika kidogo, ni kiandika mandishi ni mabaya jamani, mandishi yangu si mazuri sana, na wakati mingine ni ngumu sana mtu haweze kusoma ambazo ni meandika. Na kwa hivyo sasa, inafanya ni sikuwe mtu sana wakupenda kuandika. Mimi si mtu wakuandika. Eli pasi mimi ni kusoma. Kwa kusoma mimi ni ko sawa. Kwa hivyo mi napenda kusoma. Kwa sababu kuandika, ilishanishinda mimi. Kwa sababu ni ko na mandishi mabaya zaidi. Nikiwa shuleni, mwalimu alikuwa anasema kila siku wewe kijana uko na mandishi mabaya sana. Na kweli ili nishinda kurekebisha, ni ata nilipo enda chuo kiku bado, mandishi yangu zilibaki kuwa mabaya. Na kwa hivyo, niliamua sasa mimi zipendi kuandika, mimi wacha ni nizingatia hii mambo ingine ya kusoma. Na kwa kweli, nikapenda kusoma. Mimi sasa hivyo napendelea kusoma. Napendelea kusoma ni tabia yenye faida nyingi sana kwa maisha ya mtu binafsi kama mimi. Kwanza kabisa kusoma uniongeza marifa na kuelewa mambo ya dunia. Kila kitabu au mandishi nina yosoma mimi hunipa marifa mpia. Iwe inausu historia, iwe ni mambo ya sayanzi, iwe tu ni mambo ya maisha au tu uzoefu wa watu wengine hii hunisaidia sana kufanya mamuzi bora na kukua na mtazamo mpana kuzu mambo mengi sana. Pili kabisa minazasema kusoma uboresha uwezo wa luga na mawasiliano yangu binafsi. Kadri ninavyo soma zaidi. Ndivyo ninavyo jifunza maneno mengi tu mapia miyundo ya sentensi na namna ya kueleza mawazo kwa ufasaha. Hii usaidia sana katika mawasiliano ya kila siku masomo na ata kule kazini ni kienda. Hiyo mawasiliano kukuza luka inanisaidia sana. Mara ingine pia kusoma mimi nimeona imeimarisha fikra na umakini wangu. Kusoma imenitaji nizingatie na kufatilia mawazo kuelewa maudhui. Hii imenisedia kuu imarisha kumbu kumbu na uwezo wa kufikiria kwa kina. Ule uwezo ambao mutu anafa aketi chini na kufikiria sana kuhusu namna kuhusu sua la flani. Kusoma pia ninjia nzuri yenye imenisadia kupunguza msongo wa mawazo. Ninapo soma hasa kitabu kizuri akili tu ujikita katika hadithi au mada usika na kusahau kwa muda changamoto ambazo mimi menyewe nimezipitia. Ipi uniletea utulivu kwa akili na imenipea furaha. Furaha ambao ata neza hisi kutembea mali na kusalimia watu na furaha. Kuwasiliana na watu kwa furaha. Kushirikiana na watu kwa furaha. Iyo inanipatia utulivu fulani ya maisha. Kusoma pia imenisaidia katika kukua kama mtu tu binafsi. Vitabu vya motisha tu maendeleo binafsi. Au wasifu wa watu mashuhuri vinaweza kuninua kiakili. Kunipa musikumu na kunifundisha mbinu za kufanikia kwa maisha. Kwa hivo vitabu mingi tu, vitabu vingitu zinaleta maudui tofauti tofauti ambazo. Zina nisaidia kukuza kiakili, kukuza kimasomo, kujua mambo mengi yanawofanyika maishani. Mimi naezasema kweli, napenda kusoma, na kupenda kusoma ni uwekezaaji mkubwa kwa maisha yangu. Nitabia inayo nijenga kia kili, nitabia inayo nijenga kihisia, nitabia inayo nijenga na hata kijamii kizima. Nikisoma nitaenda nyumbani, nikasaidie jami yangu. Nikisoma nitaenda nyumbani, nipatie jamii, mtazamo tofauti ya maisha. Nikisoma nitaenda kwa marafiki zangu, ni wape mtazamo tofauti ki maisha. Nikiendeleza tabia hii ya kusoma. Naona nikibadilika chanya katika fikra, nikibadilika katika maumuzi, na nikibadilika sana na katika kuelewa wangu.

Nilipo maali ambapo nilelewa. Mimi nasema nimelelewa mashinani. Mashinani kwa luga ya kimombo wanasema rural area. Mimi nimelelewa mashinani kule. Na kule mashinani vitu ambavo uwa tunafanya zaidi ni kilimo. Kilimu ni kitu ambayo tunafanya sana kule mashinani. Na tunalima tu vitu mingi. Ikiwa ni matunda tofauti tofauti. Tunalima ile matunda ya paipai. Tunalima ile matunda ya mnazi. Tunalima ile matunda ya maembe. Tunalima ile matunda ya machungwa. Tunalima matunda tofauti tofauti. Na matunda hayo zinaleta ama yanaleta juisi tofauti tofauti. Binafsi nimekunywa juisi tofauti tofauti. Nimekunya mnazi, nimekunya matunda, nimekunya maembe, nimekunya paipai, nimekunya painapo. Nikona matunda mingi yambayo tumepanda pale na tumezikula. Lakini kwa kweli kwa sababu nimekula matunda mingi. Nikona hisia na nikona mtazamo tofauti tofauti kuhusu matunda haya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ziko na latha na utamu tofauti tofauti. Utamu wa maembe ni tofauti na utamu wa paipai. Utamu wa paipai tofauti na utamu wa machungwa. Na tofauti na utamu ya mananasi. Na tofauti na utamu na mnazi. Mambo ya utamu ni kitu ambacho mtu binafsi ndiye anazilewa baada ya yeye kukunywa haya mchuzi ama juisi. Kweli hata ndugu yangu anapenda juisi ya mananasi kuliko juisi ingine. Lakini mimi binafsi ni kona mtazamo tofauti katika juisi ambayo mimi napenda. Juisi ambayo mimi napenda ni juisi ya maembe. Kweli kusema kweli mimi napenda juisi ya maembe. Na kweli tukiwa tunaishi pale tulikuwa na mti katha tu ya maembe na mti haya ya maembe ilikuwa inatusaidia sana kwa sababu wakati mingine ambapo unasikia ukona njaa uneza kimbia mtini upande mti ukachune maembe na ukuje ukakule. Na kwa hivyo, nilianza kupenda maembe nikiwa utotoni, nilianza kupenda maembe nikiwa mdogo, nilianza kupenda maembe nikiwa tunalelewa tukiwa wadogo. Na imekana mimi ata wakati huu ambapo mini mzima, nikienda sokoni, siyezi shindwa, siyezi toka sokoni bila kununua maembe. Na mimi naikuja natengeneza juisi mimi mwenyewe kwa nyumba kwa sababu naweza itumia, naweza ikunywa na vitu tofauti tofauti. So maembe kusema kweli ni kitu ambacho mimi napenda. Na mimi naona nikiendelea hivi uku mbele nitakuwa tu na ardhi yangu tu, nitakuwa tu na shamba yangu tu ya kupanda maembe. Ambayo inaleta latha bada ya mtu amekula chakula yake ameshiba ni vizuri kuleta ile juisi ya maembe ili kuiteremusha kuhisi uko sawa juisi ya maembe ni tamu kiasili tu inaharufu mzuri na uleta isia ya ubichi na furaha pia ni mzito na inashibisha asa inapo kunywa ikiwa barido maembe yana virutubisho vingi. Kama vitamini A, kama vitamini cha ambavyo ni vizuri kwa afia ya ngozi na kinga ya mwili. Ndo mana napenda maembe. Kinacho nivutia zaidi kwenye juisi ya maembe ni kuamba inaweza kuchanganywa na matunda mengine. Kama chungwa au ndizi na bado inabaki na latha nzuri maembe ata ukichanganya na machungwa. Maembe ata uchanganye na mananasi. Maembe uchanganye na ndizi. Bado lada yake ni nzuri tu. Pia ni kinyoaji kizuri sana wakati wajoto. Wakati ambapo ni kuna joto sana, nimetoa juisi pale kwa friji. Inaleta ile burudani tu kwa mwili. Inaleta uzuri flani kwa mwili. Inaleta faida nyingi tu kwa mwili. Kwa hivo minaeza sema juisi ya maembe ni chaguo langu la kwanza. Sijasema juisi zingine sitamu lakini chaguo langu la kwanza kwa kila wakati nimeda sokoni ni juisi ya maembe. Iyo ndiyo juisi ambayo nitahanza nayo. Kwa sababu latha tamu inayo. Kwa sababu afya ambayo inaleta afya mzuri na inambrudisha sana katika na kila mtu anaipenda. Hakuna mtu apendi maembe. Juisi ila maembe duitiam.

Mtandao umekua kitu ya kawaida kwa maisha ya kila mtu kwa dunia hii. Kitambo mtandao haikuwa na kwa hivyo wakati mwingine picha labda ulikuwa unaiweka tu kwa Facebook pekee. Siku hizi mambo imekua mingi, mtandao imekua tofauti tofauti. Mara nyingi kuna mali tofauti tofauti ya kuangalia vitu, kuingia pale, kununua vitu, kufanya kazi, kufanya mambo mbali mbali mbali. Na kwa hivo mtandao sahi ni kitu ambacho kila binadamu anaingia pale kufanya shugli zake, kufanya juhudi zake, kufanya mambo yake moja mbili. Kuweka picha zangu mtandao ni kitendo ambacho wengi tu tunafanya kila siku. Ni kitu ambacho mimi naifanya. Naweka picha yangu mtandao. Na hasa kwenye mtandao ya kijamii kama Instagram. Kama Facebook, kama TikTok Au hata Whatsapp. Sababu za kufanya hivyo ni nyingi tu. Baadhi ya watu wanaweka picha. Ili kuwasilisha hali yao ya hisia kushirikisha matukio ya maisha nao kuonyesha vipaji na mapenzi ambayo wako nayo pia mimi mwenyewe naeka picha kuonyesha kujiamini au tu ni njia ya kudumisha mawasiliano na marafiki na familia wangu mbali mbali ata hivyo pia kuna mambo muhimu ya kuzingatia kabla mimi kueka picha yangu mtandaoni kwanza ni kuhusu usalama wa kibinafsi mimi mwenyewe picha ninazowe picha ni kitu ambayo inaeza fichua taarifa ambazo huenda sijapenda kushiriki hadharani kama vile eneo unalokaa majina ya marafiki au maelezo tu ya kibinafsi ni busara mimi kuzingatia ni picha zipi zinaweza kuonekana hadharani na ni zipi ni bora kushirikiwa kwa kikundi maalum tu. Pili kabisa mimi nasema kuna athari za kisaikolojia mimi mwenyewe ninapoweka picha. Mara nyingi napokea likes. Mara mingi napokea maoni. Jambuo linaloweza kuathiri hisia za furaha au shinikizo la kijamii tu. Kuwa makini na muda ninayotumia mtandaoni. Kwani mimi naweza kuangalia picha zako na kuzilinganisha na maisha yangu. Hiyo jambo linaweza kuleta hisia za kulinganisha au kukosa kuridhika. Mara nyingi, hii mambo ya mimi kulinganisha na vitu, huwa inaeza fanya nijisikie ni kama sijafika, ni kama sijaridhika, na ni kitu ambacho ni mbaya sana. Aidha kuweka picha pia kuna faida za kijamii, inasaidia kuonyesha pia matukio muhimu, kushirikiana na marafiki, au kujenga mtandao wa kitaalamu tu. Watu wengi hutumia picha kama sehemu za kujieleza. Na inaweza kuwa njia nzuri ya kushirikisha maisha yangu kwa njia ya ubunifu. Ni ubunifu wangu tu wa kuambia watu mimi niko sambamba, mimi niko salama, mimi niko sawa. Ni vyema kweli kuwa mimi nakuanga makini na maswala ya kisheria na maadili. Kwa sababu mitandao ikona sheria zake. Mitandao ikona maadili zake za kisalama. Mimi huwa nahakikisha kuna sijazidisha au kudanganya picha. Mimi naeka picha yangu ambayo ni ya ukweli. Na wakati mingi mimi sipendi kushirikisha picha za wengine bila ruhusa. Mimi nikitumia picha ya mtu lazima nawaambia jamani na naomba ruhusa tu ya kutumia picha yako. Wakinipea hiyo ruhusa ya kutumia picha yao, ndio mimi naweka. Hii ni muhimu ili kulinda heshima na faragha za watu wengine. Mimi napenda watu wakilindwa na furaha zako. Napenda kuona watu wakiwa na heshima zao. Sipendi kuenda kuposti tu, kueka picha ya mtu mtandaoni. Alafu niandike maandishi mabaya kuhusu huyo mtu hapana hiyo si kitu mzuri. Kama ni lazima niweke picha ya mtu mtandaoni. Lazima niingie, nimwongeleshe, nimwombe ruhusa ya kueka picha yake mtandaoni. Hakiniruhusu nitaweka, asiponiruhusu naiwacha. Na kwa hivo, heshima ya mtu lazima idumu. Kwa kueka picha mtandaoni ni sawa na kuonyesha sehemu ya maisha yangu. Lakini nahitaji pia kuwajibika na ufahamu wa usalama hisia na heshima kwa wengine. Nikizingatia haya zinanifanya nikuwe na uzoefu wa mtandao kwa mzuri na salama zangu.